Kitu ambacho kinanipa motisha kazini, kwanza ni kujua maana ya kazi yangu, ya pili ni malengo wazi na changamoto zinazoweza kufanikishwa, tatu ni wenzangu wenye ari na shauku, nne kutambuliwa kwa juhudi zangu, tano fursa ya kujifunza na kukua, sita mazingatio ya usawa na heshima kazini.